Mimi hupenda kulala mapema, ili niweze kupata usingizi thabiti. Ndiposa niweze kuamka asubuhi na mapema. Nianze shughuli zangu kwa sababu asubuhi akili inakuanga imetulia. Kwa hivo unaweza kufanya kazi vizuri kwa usahihi. Na siku njema huonekana asubuhi na huanza asubuhi.

Simu yangu mimi huweza kuitumia kwa muda wowote siku ya mchana na usiku pia. Kwa simu yangu napenda kutumia programu kama "WhatsApp", kuna "Facebook", mimi hupenda kufuatilia mambo yanayoendelea, ili niweze kuwa mtu ambaye ana habari zinazoendelea. Simu yangu ya kwanza niliyokuwa nayo ama simu ambayo nilinunua ya kwanza ilikuwa "TECHNO". Na simu, yangu ambayo naitumia kwa sasa inanisaidia sana kwa sababu naweza kuongea na marafiki, naweza kufuatilia mambo ambayo yanaendelea, na pia naweza kufuatilia kazi ambazo nafanya, ili niwe na uhakika wa kitu ambacho kinaendelea. Simu yangu naweza sema, hakuna wakati ambapo inafaa kuwa imezimwa kwa sababu, mtu anaweza kuwa na shughuli ambayo anataka niweze kumsaidia ama yeye aweze kunisaidia. Kwa hivyo lazima simu yangu iwe, iko "on" kila wakati bila kuzimwa.

Kufanya kazi na timu ambayo ipo mbali, si kitu rahisi, inahitaji mtu awe makini sana. Lakini kwa kufuatilia njia zinazofaa, inarahisisha hiyo kazi. Kwa mfano mimi mwenyewe, ninapofanya kazi na timu ya mbali, kitu cha muhimu sana kinakuanga ni mawasiliano. Mawasiliano lazima yawe wakati unafanya kazi na timu ya mbali. Mawasiliano haya yanaweza kuwa kupitia simu. Yani kupigiana simu. Mnaweza tumiana anwani. Mnaweza pia kuwa na kutumia kijamii kama vile whatsapp ama facebook kwa kuunda kundi au group ambayo mnaweza kuwasiliana. Na pia kuwasiliana ili ili muwe na uhakika wa kazi ambayo mnafanya na pia kila sehemu ya kazi ambayo mnafanya mkuwe na feedback.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi nafanya vitu vya kawaida kabisa, vitu ambavyo watu wengi hufanya. Kwa mfano, nakula chakula changu pole pole, nikijaribu kufurahia. Wakati mwingine nakaa na marafiki, tunacheka, tunapiga gumzo ndogo ndogo kuhusu shule, kazi, au mambo yanayotusumbua, au mambo yanayoendelea kwenye nchi yetu. Kuna siku napenda kukaa kimya peke yangu nikisikiliza muziki au kuangalia tu mazingira yanayonizunguka. Inanisaidia kupumzisha akili kabla ya kurudi kwenye majukumu yangu. Mapumziko ya mchana kwangu ni kama kusimama kidogo wakati wa mbio za siku. Kupumua, kujikusanya, halafu kuendelea tena.

Kwa kweli ninaipenda zaidi GPS, lakini sio kwa sababu ramani hazifai, ila GPS inanifanya nijisikie salama kidogo. Hasanikiwa sehemu nisiyoijua. Najua hata nikikosea njia, kuna sauti itaniambia, geuka kulia baada ya mita mia moja. Inanitia moyo sana, lakini ramani pia zinamvuto wake. Unapozitumia, unalazimika kufikiria zaidi, kuangalia muelekeo, na wakati mwingine, unaishia kugundua sehemu ambazo, usingeziona kama ungetegemea kutumia GPS pekee. Inajisikia kama safari ya kweli, yenye changamoto ndogo ndogo. Kwa hivyo nikisafiri haraka, au wakati ninapokua na haraka ya kufika mahali na tumia GPS. Lakini nikitaka kufurahia safari yenye kujisikia kama mpelelezi, huwa natumia ramani.

Kwa kawaida, neno siri kwa umakini sana, sana, sana. Kwa sababu, nimejifunza mapema kwamba, usalama huanza na vitu ndogo, ambavyo watu wengi hupuuza sana. Kwanza kabisa, sipendi neno siri rahisi, situmii vitu kama tarehe ya kuzaliwa, jina langu, au namba ya kufuatana kama vile moja, mbili, tatu nne. Hizo ni rahisi sana kubashiri. Badala yake, nachanganya vitu kama herufi kubwa na ndogo, namba, na pia alama. Inaweza kuonekana ngumu kukumbuka, lakini inanipa amani ya akili. Najua mtu akijaribu kubahatisha, hataipata kwa urahisi hata kidogo. Pili, situmii neno siri moja kila mahali. Hilo nilijifunza kwa njia ngumu. Ukiherkiwa akaunti moja, alafu umetumia neno siri hilo kwa email, social media na apps zingine, basi umefungulia mtu mlango kila mahali. Kwa hiyo, kila akaunti muhimu ina neno siri lake. Zile za banki na email nazichukulia kwa uzito sana zaidi kuliko zingine. Kitu kingine muhimu sana ni kwamba sishiriki neno siri rangu. Hata kama ni mtu wa karibu kiasi gani naamini neno siri ni kitu binafsi. Kama kuna mahali nahitaji mtu anisaidie natumia njia zingine kama kutoa aksesi ya muda na kubadilisha neno siri baadaye. Usalama ni wajibu wangu kabisa. Pia, unaboresha usalama kwa hatua ya pili, yani two-factor authentication, pale inapowezekana. Hii imenisaidia sana. Hata kama mtu atapata neno siri langu, bado ataulizwa kudhibitisha kupitia simu au email. Hapo ndipo najua kuna safu ya zaidi ya ulinzi. Na mwisho, mimi hubadilisha neno siri mara kwa mara. Hasa kwa akaunti nyeti, sifanyi kila wiki, lakini pia siliwachi miaka bila kubadilisha. Dunia ya mtandao hubadilika haraka na vitisho vinaongezeka. Kwa hiyo, lazima mtu awe hatua moja mbele. Kwa kifupi namaanisha kwamba, neno siri si kitu cha kubahatisha au kuchukulia. Poa, ni kama ufunguo wa nyumba yako ya kijititali. Ukiulinda vizuri, unalala kwa amani. Ukipuuzia, siku moja unaeza kuamka na mshangao usiopendeza hata kidogo.

Chumba changu cha kulala ni rahisi, lakini kina utulivu. Sio kile cha kifahari sana, lakini ni mahali ambapo najisikia niko sawa kabisa kuwa mimi. Kuna kitanda changu, kimekaa pembeni. Si kikubwa sana, wala kidogo sana. Cha kunitosha tu vizuri. Mara nyingi nikipanga asubuhi. Si nakipanga asubuhi, si kwa sababu napenda sana kupanga. Baadhi, kwa sababu inanipa isia kuanza siku nikiwa nimejipanga kichwani pia. Mashuka yake si lazima yawe ya gharama, lakini napenda yawe safi na yenye rangi tulivu. Zile rangi ambazo hazichoshi macho. Pembeni ya kitanda kuna meza ndogo. Juu yake kuna vitu vya kawaida tu. Labda simu, daftari ndogo. Na wakati mwingine, kitabu nilichokuwa nasoma kabla ya kulala. Hicho daftari ni muhimu kwangu kwa sababu kuna wakati mawazo yanakuja usiku naandika ili yasinitese kichwani nikilala. Ukuta wa chumba changu haujajaa vitu mingi. Sipendi makelele mengi ya macho. Kuna labda picha moja au mbili zenye maana kwangu sana. Si kwa ajili ya kuonyesha watu bali kunikumbusha mahali nimetoka au kitu muhimu maishani mwangu. Hija chumba, kinaniwakilisha, si cha kujionyesha, bali cha kujitafakari tu. Dirisha langu, linanipa hewa na muanga. Asubui jua liki, kiingia taratibu, linanisaidia kuamuka pole pole, siyo kuamstuko. Siku nikifungua dirisha kidogo, upepo wa baridi unifanya nipumzike vizuri. Kuna ukimya fulani, ambao si wa kutisha. Bali ni wakutuliza tu. Chumba changu pia, ni pahali pa kuwaza. Wakati mwingine kitandani, hata bila kulala. Nikiwaza, maisha, mipango, makosa ambayo nimefanya. Na ndoto pia, hakuna mtu anayeniona hapo. Kwa hiyo, niko huru kabisa. Mahali ambapo naweza kuwa, mnyonge bila kuingiza nguvu. Na kuwa na matumaini bila kuchekwa. Kwa ujumla, chumba changu cha kulala si kikubwa. Kwa macho ya watu. Lakini ni kubwa kwa maana. Ni mahali pa kupumzika, mwili. Lakini zaidi ni mahali pa kupumzisha akili na moyo wangu.

Kwa kweli kabisa, kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Si kwa sababu ya anasa, wala si kwa kujionyesha. Mbali, kwa sababu simu imekua kama kiungo cha maisha ya kila siku, asubuhi tunaamka nayo. Si tu kwa kengele, mbali pia kuangalia muda, ratiba ya siku, au ujumbe muhimu. Kabla hata sijaanza kuongea na mtu ana kwa ana, mara nyingi simu ndiyo inayonipa mwelekeo wa siku. Simu inanisaidia kuwasiliana, kupiga simu, kutuma ujumbe, kuwasiliana na familia, marafiki, na pia watu wakazi. Kuna wakati uko mbali na mtu, lakini kwa simu unahisi kama yuko karibu. Habari njema au mbaya upita hapo, ni kama daraja kati yangu na dunia. Pia chanzo kikubwa cha maarifa. Kuna kitu hakieleweki natafuta kwenye mtandao. Kuna habari mpya naisoma kwenye kutumia simu. Kuna jambo nataka kujifunza haraka. Simu ipo inanisaidia. Iwe ni habari za dunia, elimu. Na hata kujifunza skill mpya. Simu imenisaidia sana. Inanifanya nijisikie si nyumba ya mabadiliko ya dunia. Simu ni chombo cha kazi. Kuna kazi ambazo bila simu haziendi E-mails, malipo, kupanga mipango, makumbusho. Kuna wakati hata pesa zinapitia hapo. Hapo ndipo unatambua kuwa si kifaa cha kupoteza muda tu. Mbali ni zana ya kuendesha maisha. Lakini niseme ukweli pia simu inachangamoto zake. Inaweza kukuvuta sana. Ika kunyima muda wa kufikiria au kuzungumza na watu ana kwa ana. Ndio maana na jitahidi kuhisimamia, isiwe ndiyo inaniongoza mimi, lakini hata nikijitahidi vipi ukweli unabaki. Bila simu, maisha yangu yangekuwa mangumu zaidi. Kwa hiyo, nikisema siwezi kuhishi bila simu, simaanishi siwezi kupumua. Na maanisha ingeadhiri sana mawasiliano yangu, kazi yangu, upatikanaji wa taarifa, mipangilio wa maisha, nashughuli zingine zangu. Ni kifaa kimoja kidogo, lakini athari yake ni kubwa tena sana. Kwa kifupi, simu sii teknolojia kwangu. Ni msaidize wa kimia, kimia katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi binafsi kama mtu ni ingesema kuwa ni jambo ambalo linahitaji ufahamu na vitendo vidogo vidogo vya kila siku. Kwa mfano, napenda kupunguza matumizi ya plastiki. Kadri niweza avyo. Asa zile ambazo huisha mara kwa mara moja. Kila wakati ninapokuwa kwenye maduka au sokoni, ningejaribu kubeba mfuko wa matumizi yangu badala ya kuchukua mifuko ya plastiki. Pia, na jitahidi kutumia maji kwa uangalifu. Sio tu kuwokowa maji. Bali pia kwakisha maji machafu, hayateleki katika mito au mashamba. Hii inaweza kuwa kwa hatuwa ndogo. Kama kuzima boba, pale usipotumia maji. Na kukusanya maji ya mvua kwa bustani au shamba dogo. Vile vile, napenda kupanda miti. Hasaa kwenye miji au maenewo enye hathi wazi. Hii situ inasaidia hewa safi. Bali pia upunguza joto la jiji na utowa makazi kwa ndege na wadudu wengine. Na kama mtu wa teknolojia, ningetumia vifa vinavyo usiana na nishati mbadala. Kama ta za sola, ili kupunguza matumizi ya umeme kutoka vienzo visivyo rafiki kwa mazingira. Atua hizi ndogo, zinaweza kuonekana hafifu. Lakini zinapojumuishwa na vitendo vya wengine, zinakuwa na athari kubwa sana. Kwa hivyo kulinda mazingira siyo jambo la maramoja. Bali ni mtindo wa maisha unawahitaji wangalifu, ufahamu na tabia ndogo za kila siku.

Ndiyo napiga kura. Ninaona kupiga kura kama jukumu langu binafsi. Si kitu cha kufanya kwa kuburuzwa au kwa sababu watu wengine wanafanya. Ni hile nafasi ndogo ni liyo nayo ya kusema hii ndiyo aina ya uongozi ama huu ndo aina wa uongozi ambao nataka. Atakama kura ni moja tuu, bado ni sauti. Na sauti ikijumulishwa naza wengine ndio huleta mabadiliko. Kabla sijapiga kura, sipendi kuingia tu kwa mihemko au maneno ya kampeni. Najitahidi kufwatilia kile wagombea wanasema na muhimu zaidi kile walichowahi kufanya naangalia sera zao, tabia zao na mwelekeo wao kwa maswala ya nayogusa maisha ya kawaida ya watu, kazi, uchumi, elimu, afya. Si rahisi kila mara, lakini namini nibora kufanya wamuzi kwa ufahamu kuliko kubahatisha. Siku ya kupiga kura, na hakikisha ni mejianda mapema, na chukulia kama siku muhimu, kuamka mapema, kufika kituoni, kusimama kwenye foleni, hata kama ni kuchosha kidogo. Ninaona nisehemu ya gharama ya kidemokrasia, ni dakika chache, au saa chache za umilivu, kwa ajili ya miaka kadha, inayokuja ya uongozi. Baada ya kupiga kura, sifikiri kuwa jukumu limesha hapo. Kupiga kura ni mwanzo tu. Bado ni muhimu kufuatilia viongozi walio chaguliwa. Kuwa hoji kwa njia sahihi na kushiriki kwenye mazungumzo ya kijamii. Kwa sababu, uongozi haupaswi kuachwa, uende bila kusimamiwa. Kwa kifupi, napiga kura kwa sababu na amini mstakabali wa jami, au jengwi na kulalamika tu, bali kwa kushiriki. Hata kama matokeo hayawi vile nilivyo taka kila mara, najua nilifanya sehemu yangu na hiyo inanipa amani moyo. Kwamba, sikukaa pembeni wakati wamuzi muhimu ulikuwa unafanywa.

Kwa ukweli, napenda t-shirti sana. Ninapenda t-shirti kwa sababu inanipa uhuru wa urahisi. Nikiivaa, nahisi nikiwa huru. Ni rahisi kuivaa. Ni rahisi kuilinganisha na mavazi yengine kama trouser na inaniruhusu kusonga bila kujisikia nimebanwa. Kwa maisha ya kila siku, saa kama shughuli nyingi au kutembea hapa na pale, t-shirti inanifaa zaidi. Lakini hiyo haimaanishi naichukia shati. Kuna siku na mazingira ambayo shati lina nafasi yake. Kama ni kazi rasmi, kikao ama mahali panahitaji heshima fulani, shati hunipa ile konfidensi ya kuonekana nipo makini na nimejipanga. Linaweka mesiji ya kusema kwamba hata kabla sijaongea. Kwa hiyo, kwangu si zola moja kuwa bora kuliko lingine. Bali, mazingira na hali ya siku. Siku ya kawaida, tishati. Siku ya mambo muhimu, navaa shati. Lakini nikivaa tishati safi, yenye kukaa vizuri na rangi nzuri. Bado venye najisikia, nipo sawa. Bila kulazimika kuwa, mtu ambaye anakaa kukuwa mwenye ubashiri. Kwa kifupi, tishati ndio chaguo langu la kwanza kwa sababu inaniruhusu kuwa mimi mwenyewe. Shati nalivaa tu, pale tu, inapohitajika.

Somo la kisayansi ambalo na zilipenda zaidi ni fizikia. Hasa sehemu zinazohusu jinsi dunia na anga zinazofanya kazi. Ninafurahia kujua jinsi nguvu na mwendo vinavyo shirikiana. Kwa mfano, jinsi graviti inavyo sababisha vitu kushuka chini au jinsi nguvu za keletroniki zinavyo wezesha vifaa kufanya kazi. Inavutia kuona kanuni za kawaida zinavyo tumika kuelezea matukio makubwa kama harakati za sayari au ndogo kama kushuka kwa mpira chini. Pia somo la kemiye linanivutia kwa sababu linawanyesha jinsi vitu vinavyo ungana na kubadilika kuwa vitu vipya. Ni kama uchawi wakweli unaofanyika kila wakati kila mahari kuanzia jikoni hadi maabara napenda kujaribu kuelewa jinsi kemikali zinavyo shirikiana na jinsi hatuandogo za mchakato zinaweza kuadhiri matokeo makubwa. Biologia pia ni ya kuvutia kwa sababu inatuonyesha jinsi viumbe hai ikiwe mwa binadamu, wanyama na mimea vinavyo ishi na kushirikiana na mazingira yao. Ni kama kuona jinsi dunia yote ilivyo na muundo mzuri wa kushirikiana. Kutoa seli ndogo kabisa, hadi eksostimu kubwa. Kwa kifupi, napenda somo lolote la sayansi linalo nifundisha jinsi ulimwengu unavyo fanya kazi. Linavyo eza kueleza matukio ya kila siku na kunipa picha ya kina ya mazingira na viumbe tunavyo shirikiana navyo. Ni kama kuvumbua siri ndogo kila siku, zinafanya dunia iwe mahali pakushangaza. Lakini somo ambalo linani pendeza zaidi ni fizikia.

Kwangu binafsi, napendelea baridi kuliko joto. Baridi inanipa hali ya utulivu, ambayo siipati kwa kirahisi wakati wa joto. Kuna namna fulani ya baridi inanifanya, nijiskie nimekaa sawa kimwili na kiakili. Asubuhi ukiamka, unahewa ya baridi kidogo. Unahisi kama mwili unaamka taratibu, akili inakuwa wazi, na siku inaanza kwa mpangilio. Si ile hali ya kuamka, tayari umechoka kwa sababu ya joto. Baridi, inasaidia pia kufanya kazi vizuri. Nikiwa kwenye mazingira ya baridi ya wastani. Naweza kukaa chini nikafikiria, nikasoma na nikafanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka haraka. Joto likiwa kali najikuta unataka kupumzika kila baada ya dakika chache, jasho linakutoka na hata mawazo yanakuwa mazito. Na wakati joto, litakufanya hata mambo madogo yaonekane magumu. Kuna pia ile hali ya baridi ambayo, watu wengi, hawaizungumzi sana. Kujifunika blanketi usiku, kunywa chai ya ukahawa ya moto, kuvaa sweta ua koti linalokaa vizuri. Hizo ni raha ndogo ndogo, lakini zina uzito mkubwa. Baridi inakupa sababu ya kujipa joto. Na hiyo, inaleta hisia ya faraja na usalama. Unajisikia umejistiri, umejilinda na kuna-- uko mahali sahihi. Lakini niseme pia ukweli, sipendi baridi kali pia kupita kiasi. Ile baridi ya kukufanya ushindwe kuoga, mikono inaganda, na kutoka nje inakua vita, hiyo nayo inachosha. Napenda baridi ya wastani. Ile inayokufanya uvae vizuri, lakini unaweza kuendelea na shughuli zako bila mateso. Joto kwa upande mwingine, lina upande wake mzuri pia. Jua la asubuhi au jioni ni tamu sana. Lina mshambili, linakupa nguvu, linafanya mazingira yaonekane hai. Pia kuna siku za "beach", kuogelea na kukaa nje jioni ukiwa huru. Lakini joto likizidi, hasa la mchana, linakuwa mzigo sana. Lina kufanya uwe mvivu bila kupenda. Usingizi mchana unaongezeka. Na hata hasira huja haraka sana. Kisaikolojia pia, baridi inanisaidia kutulia. Inanifanya nitafakari zaidi, nipange mambo yangu, na nijisikie niko vizuri. Joto kali mara nyingi, hunifanya nihisi kama mambo yanakimbia bila mpangilio. Kwamba joto ni mbaya, lakini halinifai kwa muda mrefu. Kwa hiyo, nikichagua mmoja kati ya baridi na joto, baridi ndio inayonipendelea. Sio kwa sababu ni rahisi kila wakati. Bali kwa sababu inanipa uyano mzuri wa utulivu, umakini na faraja. Inaniwezesha kuhishi, kufanya kazi na kufikiria kwa namna inayoipenda zaidi.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya vitu vinavyo nisaidia kutulia kupunguza muendo na kujilinda na uchovu. Mimi si mtu wa kujilazimisha sana jua likiwa kali kwa sababu nimejifunza kuwa mwili ukiwa na joto sana hata akili ufanya kazi vibaya. Kwanza kabisa, kitu ninachopenda kufanya ni kutafta kivuli au mazingira yenye hewa nzuri. Inaweza kuwa ndani ya nyumba, chini ya mti, au karibu na dirisha lenye upepo. Napenda kukaa mbali ambapo jua halinipigi moja kwa moja. Hapo ndipo najisikia nafuu. Pumzi zinakuwa nyepesi na mwili unarudi kwenye hadi ya kawaida. Kuna raha fulani ya kusikia upepo mdogo ukingia wakati kuna jua kali. Na kupa isia ya usalama na utulivu. Jua likiwa kali, napenda pia kunywa maji, mara kwa mara. Si lazima ningoje kiu kali, bali nachukua maji kidogo kidogo tu, wakati mwingine maji baridi, wakati mwingine juisi nyepesi, au soda baridi kidogo tu. Hii inanisaidia kuzuia uchovu na maumivu ya kichwa yanayo tokana na joto. Nimegundua kuwa maji sii tu ya kuondoa kiu, bali ni kama tiba ya haraka ya jua kali. Kuhusu shugli, sipendi kazi mzito sana wakati wa jua. Badala yake, napenda kufanya mambo mepesi mepesi tu kama vile kusoma, kusikiliza muziki, kuangalia kitu kinacho niburudisha, au hata kulala kidogo mchana. Usingizi wa mchana wakati wa jua, unalatha yake tu. Unalala ukiwa umechoka kidogo, unamuka ukiwa freshi, na akili imetulia, si uvivu, nikujitunza tu. Lakani mkini kuna wakati napenda kuoga majibaridi au ya wastani. Hii inanirudisha kwenye mstari, mwili unahisi mwepesi, joto linapungua, na hata mood inabadilika. Wakati baada ya kuoga, uweza kukaa chini ukiwa mtulivu, umevaa nguo nyepesi, na kila kitu inakina wanakana kipo sawa tena. Jua kali pia hunifanya nipende chakula chepesi. Sipendi kula chakula kizito sana wakati wa jua, kwa sababu nachoka haraka. Napendelea matunda, viakula vyenye maji mengi, au mlo mdogo usio na mafta mengi. Hii ina nisaidia kuendelea na siku bila kujisikia mzito au mchovu kupita kiasi. Kisikolojia, jua kali unifanya ni punguze presha, napunguza mawazo mengi, na punguza haraka ya maisha. Kuna vitu ambavyo nasema ikiki naweza kukifanya jioni au kesho na jifunza kusikiliza mwili wangu. Si kila siku ni ya kukimbizana na malengo. Zingine niza kujilinda na kujiheshimu, lakini niseme pia kuna upande mzuri wa jua kali. Wakati mwingine napenda kukaa nje, jioni, jua likianza kupungua. Hapo ndipo napenda kutembea kidogo, kuongea na watu na kufurahia mazingira tu. Jua kali likipita, kuna hali ya nafuu ambayo huja na unajisikia kama umevuka changamoto za siku.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijami, lakini kwa njia yenye lengo la lengo na uwajibikaji sana. Kwa mfano, napenda kuangalia habari, kuungana na marafiki, na pia kujifunza mambo mapya kupitia majukwaa mbali mbali kama Twitter, Instagram, au LinkedIn. Kila siku, napanga muda maalumu wa kutumia mitandao hii, sio kuingia bila mpangilio. Kwani, kwa urahisi mtu anaweza kupoteza muda mwingi. Kwa hiyo, napendelea kutumia mitandao ya kijamii kwa usahihi, kuangalia posti zinazonifundisha, kuungana na watu wanaoshiriki maslahi sawa nami, na pia kushiriki mawazo yangu binafsi au kuona mitazamo ya wengine. Mitandao ya kijamii pia ni fursa nzuri ya kujenga mitandao wa kijamii na kitaaluma. Kwa mfano kupitia LinkedIn nimeweza kufuatilia maendelo ya wengine kwenye sekta yangu. Kupata mawazo, kupata wazo au mawazo ya miradi mipya au hata kuungana na watalamu wa sayansi, teknolojia au biashara Instagram au Twitter zinanivutia kwa sababu huleta habari kwa haraka na mara nyingi zinatoa mtazamo wa kwanza kuhusu matukio ya dumia sana au mitindo ya sasa. Hata hivyo, ninapendelea kuweka mpaka. Kwa mfano, sipendi kutumia mitandao kijamii mpaka ninaposahau muda wangu wa kulala au kufanya kazi. Ninaona kuwa ni muhimu kuthibiti muda unaotumika. Kwani mitandao hii, naweza kuwa burudani nzuri. Lakini pia inaweza kuchukua muda mwingi kwa kazi na afya ya akili. Kwa hivyo, napanga kutumia muda maalumu, labda dakika chache ya asubuhi au jioni, kuangalia updates, kushirikiana na wenzangu, na kisha kuendelea na shughuli nyingine muhimu za maisha. Zaidi ya burudani na kujifunza, mitandao ya kijami pia ni njia kushirikiana na watu, watu na jamii pia. Kwa mfano, kushiriki mawazo, kusaidia wengine kwa ushauri, na hata kushiriki miradi ya kijamii, kunanifanya nihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Hii ni hisia nzuri kwa mtu yoyote. Kwani inakupa maana ya kuwa sehemu ya dunia ya kidigitali na jamii zinazoshirikiana. Kwa kifupi, napenda kutumia mitandao wa kijamii kwa sababu inanisaidia kuungana na watu, kujifunza mambo mapya, kupata taarifa za haraka na kushirikiana na jamii. Lakini pia, ninaweza inaweka mipaka na nidhamu kuhakikisha, sipotezi muda na kwamba matumizi yangu yanachangia ustawi wangu binafsi na ule wa kijamii pia.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini si kwa pupa, wala kwa kila kitu. Uhusiano wangu na ununuzi wa mtandaoni ni wa kuelawana taratibu. Kama marafiki waliokaa muda mrefu, hadi wakaelawana. Kuna vitu vinavyo, vinanifanya niupende sana. Na kuna vingine vinanifanya nichukie tahathari kubwa, nichukue tahathari kubwa, kabla ya kubonyeza ile batoni ya kuagiza sasa. Kwanza kabisa kinachanivutia zaidi kwenye ununuzi wa mtandaoni ni urahisi. Ukweli ni kwamba kuna siku mtu anachoka. Ana majukumu mengi au hana tu muda wa kutoka nje. Hapo ndipo ununuzi wa mtandaoni unakuwa mkombozi. Unaweza kuwa nyumbani umekaa tu labda jioni au hata usiku. Unatafuta kitu unachohitaji. Unajaribu kulinganisha bei. Unasoma maelezo alafu unaagiza bila wasiwasi tu. Hakuna kelele, hakuna misukumano ya wauzaji, hakuna haraka. Hiyo ni uhuru ambao unanipa amani sana. Pia, napenda kweli kwamba mtandaoni kuna chaguo nyingi sana duka moja hali kufungi mawazo. Unaweza kuona bidhaa tofauti tofauti aina mbali mbali, bei tofauti adi upate ili inayokufa. Kwa vitu kama elektroniki au hata vitabu. Mtandaoni ni kama soko kubwa sana zilizo kusanywa sehemu moja. Unajifunza pia. Unasoma reviews za watu wengine. Unaona wana walivyotumia bidhaa hiyo. Faida na hasara zake. Iyo inasaidia kufanya uamuzi wa busara. Kuliko kununua kwa uharaka dukani. Hii ni niseme ukweli pia. Haikosi hatari zake. Siku hizi mtandaoni kuna aina ya kila mtu. Waaminifu na wasi waaminifu. Ndio maana mimi siagizi kitu kiholela. Naangalia sana muuzaji ni nani. Wateja wengine wanasemaje. Malipo ni salama au yanautata. Kama vitu hivi haviko wazi napunguza mwendo au naachana kabisa. Nmejifunza kuwa pesa inatoka haraka sana kuliko inavyorudi. Hivyo tahathari ni muhimu sana. Kwa upande wa bidhaa fulani, sipendi kununua mtandaoni. Kwa mfano nguo, hasa kama ni mara ya kwanza. Kuna tofauti kubwa kati ya picha na uhalisia. Saizi inaeza ikawa tofauti. Kitabaa kisiwe kama ulivyo tarajia, au rangi, iwe nyingine kabisa. Hapo ndipo napendelea duka la kawaida ili nione, niguse na nijaribu pia. Lakini kama ni bradi ninayo wahi kununua na najua saizi yangu, hapo naweza kujaribu mtandaoni bila wasiwasi sana. Kuna pia swala la kusubiri hili kupata bidhaa yako wakati unapoagiza yani delivery. Wakati mwingine, nasubiri kwa hamu sana. Unafuatilia, unaangalia simu mara kwa mara, ikichelewa au ikipotea, inakera sana. Mimi ni mtu anaye penda uhakika. Kwa hiyo, kama ninahitaji kitu kwa haraka sana, nitaenda dukani moja kwa moja. Mtandaoni naiachia vitu ambavyo si vya dharura. Kihisia, kuna raha fulani kwenye mtandao kununua vitu mtandaoni, lakini pia kuna hatari ya kutumia pesa kupita kiasi. Unapokua mtandaoni, unashawishika kirahisi sana, unapata vitu kama ongeza hi kidogo, ofa inaisha leo, na vitu vingine kama hivyo, nimejifunza kujithibiti. Si kila kitu kenye mtandao, unaeza kununua, si kila punguzo, ni lazima.

Miye, napenda zaidi mahali pakimya kuliko pa kelele. Lakini si kwa maana ya kukimbia kabisa kelele zote za duniani. Ni zaidi ya namna ninavyojihisi na ninavyofanya kazi au kufikiria vizuri nikiwa kwenye mazingira fulani. Kimya kwangu si utupu. Ni nafasi ya kupumua, kufikiria na kujisikia niko sawa na nafsi yangu. Mahali pakimya hunipa utulivu wa akili. Unajua kuna wakati kichwa kimejaa mawazo mengi, kazi, mipango, doto, au hata matatizo madogo madogo. Ukiwa mahali pa kelele, mawazo haya yanachanganyika na sauti za nje. Halafu unajikuta umechoka bila hata kufanya kitu kikubwa. Lakini nikiwa mahali pa kimya, nahisi kama akili inajipanga yenyewe. Mawazo yanakua wazi zaidi. Unajisikia umedhibiti hali. Na hata maamuzi, unayoyafanya yanakuwa ya busara zaidi. Kimya kinasaidia kujifahamu vizuri. Kuna wakati mtu anahitaji kukaa tu. Bila muziki mkubwa, bila kelele za watu bila presha, bila presha ya kuongea. Unakaa, unasikiliza mawazo yako. Unajiuliza maswali fulani ya dani. Haya ni mazingira ambayo huwezi kuyapata kirahisi ukiwa kwenye kelele nyingi. Kimya kinanipa nafasi ya kujitafakari, kujirekebisha na wakati mwingine hata kujipa moyo. Lakini niseme pia, sichukii kelele kabisa. Kelele zina nafasi yake. Kuna nyingine ambapo kelele hunipa nguvu na hisia ya uhai. Kwa mfano, ukiwa na marafiki, munaongea, munaacheka, kuna muziki kidogo nyuma. Kelele ya aina hiyo ni nzuri, ni kelele ya furaha. Si kelele inayo kuchosha, au ukiangalia mechi ya mpira. Kelele za mashabiki, shangwe na vilio. Hapo kelele zinakuwa sehemu ya burudani na hisia.

Juisi ya matunda ninayoipenda sana ni juisi ya embe. Hasa ile ya asili kabisa ilioiva vizuri bila kuchanganywa sana na sukari au vitu vya viwandani. Kuna kitu fulani kwenye embe kinanigusa zaidi ya ladha tu ni hisia ni kumbukumbu ni raha tu ya ukweli. Kwanza kabisa ladha ya juisi ya embe ina uwiano mzuri sana. Sio kali kupita kiasi kama baadhi ya matunda ya machungwa. Wala sio laini sana hadi ikose mvuto. Embe lina utamu asili unajitosheleza. Unapokunywa juisi yake unahisi vizuri. Unashuka taratibu. Halafu ladha inabaki kidogo kwenye ulimi. Ni aina ya juisi ambayo haikimbizi ladha hata kidogo. Inakaa na wewe. Inakufanya utake kunywa polepole uifurahie. Hio siyo kuimaliza kwa pupa. Pia kuna hisia ya fresh inayokuja na juisi ya maembe. Hata ikiwa imetangenezwa nyumbani au si sehemu unayoamini. Unapojua matunda yameoshwa. Yameiva vizuri. Alafu yameshikana na kemikali nyingine. Unajisikia salama. Kunywa juisi inakuwa siyo tu kufurahia ladha bali pia kujijali. Unahisi kama unafanya kitu kizuri kwa mwili wako, hata kama unafanya kwa raha. Kiukwedi, juisi ya embe inanirudisha pia kwenye kumbukumbu na nyumbani na utoto. Kuna nyakati nilikuwa nangoja msimu wa maembe ufike. Maembe yakianza kuonekana sokoni au mtaani unajua kabisa msimu umeingia. Kulikuwa na furaha fulani kununuwa embe liloiva Kulikata Wakati mwingine hata kuila tu bila juisi. Sasa unapokunywa juisi yake. Hisia zile zile zinarudi. Ni kama ladha iliobeba hadithi. Napenda pia ukweli kwamba juisi ya embe ni nzuri sana. Unaweza kukunywa peke yake au ukaichanganya na matunda mengine kama machungwa au hata ndizi lakini hata ikabaki peke ake bado inajisimamia haina haja yakusaidiwa sana ili ionekane tamu ilo linanifanya niiheshimu zaidi kama tunda kuna wakati fulani pia ambapo juisi ya embe inafaa sana na hali ya hewa wakati wa jua kali baridi wakati wa jua kali baridi imechoka. Alafu unapata glasi ya juisi ya embe iliopozwa vizuri. Ile hisia ni ya kipekee, inapunguza joto, inarudisha nguvu, na inakufanya ujisikie vizuri bila hata kula kitu kingine. Ni kama mapumziko kwa mwili na akili.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya wazi, ya heshima, na yenye hisia za kweli. Sio tu kusema maneno, bali kuhakikisha ujumbe umefika, umeeleweka, na umeacha mtu akiwa anajisikia kuheshimiwa. Kwangu mawasiliano mazuri si kelele wala maneno mengi ni kuelewana. Kwanza kabisa napenda sana mazungumzo ya ana kwa ana. Kuna kitu cha kipekee unapoongea na mtu uso kwa uso. Unaona uso wake, lugha ya mwili, macho, na hata mabadiliko madogo madogo ya hisia. Hapo ndipo mawasiliano yanakuwa halisi zaidi. Unaweza kuelewa kama mtu anafurahia, ana wasiwasi, au ana jambo moyoni, hata kabla hajalisema. Mazungumzo ya aina hii, hunipa nafasi ya kusikiliza kwa makini, sio kusubiri tu zamu yangu ya kuongea. Lakini pia napenda kuwasiliana kwa kusikiza zaidi kuliko kuongea. Nimegundua kuwa watu wengi wanataka kusikilizwa kuliko kupewa majibu ya haraka. Nikiwa kwenye mazungumzo, napenda kumpa mtu nafasi ajieleze. Nauliza maswali ya kumfanya ajisikie yuko salama kuongea. Kusikiliza kwa makini ni njia ya heshima na ni msingi wa mawasiliano ya kweli. Mara nyingi, mtu akihisi umemsikiliza, tayari umefanya nusu ya kazi. Kwa mazungumzo, muhimu au ya kihisia, napenda simu au kukutana. Kuna mambo huwezi kuyaweka vizuri kwa maandishi. Hisia, msistizo wa sauti, na mapumziko madogo ya kimya husaidia ujumbe ueleweke, vizuri zaidi. Simu hunipa nafasi ya kueleza kwa kina, na pia kusikia hisia za upande wa pili. Kitu kingine ninachothamini sana ni uaminifu katika mawasiliano. Sipendi kuzunguka zunguka au kusema kitu nisichomaanisha. Napenda kuwa mkweli, lakini kwa upole. Mkweli hauna haja ya kuwa mkali. Unaweza kusema ukweli na bado ukaheshimu hisia za mtu mwingine. Hapo ndipo mawasiliano yanakuwa ya ana. Napenda pia mazungumzo yenye maana. Hata hivyo, nimejifunza kuwa kila mtu ana lugha yake ya mawasiliano. Kuna watu wanaopenda kuongea sana, wengine wanapenda kusikiliza. Wengine ni wakimya lakini wana mengi moyoni. Kwa hiyo, napenda kujifunza mtu ni wa aina gani. Halafu najaribu kuendana naye. Mawasiliano mazuri ni ya kujirekebisha. Si kulazimisha mtindo wako kwa kila mtu. Kwa kifupi, napenda kuwasiliana kwa mazungumzo ya wazi. Kusikiliza kwa makini, uaminifu na heshima. Sina haraka ya kushinda hoja, nina nia ya kuelewana. Kwangu mawasiliano bora, si yale yenye maneno mengi, bali yanayogusa akili na moyo kwa wakati mmoja.

Ndiyo, napenda kutumia video kama njia ya mawasiliano. Kwa sababu, ni njia yenye nguvu sana ya kueleza hisia, maneno, na hata hisia zisizo onekana kwa maandishi tu. Video inaweza kuonyesha tono la sauti, miondoko ya sauti, na hali ya mwili, ambayo uongeza maana na uwelewa akati yangu na mtu mwingine. Kwa mfano, kama ningependa kueleza furaha, mshtuko au shukrani kwa rafiki au familia, video inaweza kutoa hizo hisia kwa njia ambayo ujumbe wa maadishi hauna uwezo wa kufikisha kikamilifu. Aidha, video zinarahisisha mawasiliano kwa watu walioko mbali kimwili. Baada ya kutuma maandishi yasio na hisia, video kwezesha kuona na kusikia mtu anapo ongea na kufanya mazungumzo kuwa ya kibinafsi zaidi. Kwa mfano, unapowasiliana na rafiki ambaye anaishi mji mwingine au hata nchi nyingine. Video huleta hisia ya karibu, ikionyesha uso na msimamo wa mwili, jambo ambalo linakuza uhusiano na kuelewa hisia za kila mmoja. Mitandao ya kijamii na programu za mawasiliano kama vile WhatsApp, Zoom au Telegram Zinawezesha kutumia video kwa urahisi. Napenda kutumia hizi sana si tu kwa mazungumzo ya kawaida bali pia kwa kushiriki habari muhimu kufundisha au kujifunza na kushiriki matukio ya moja kwa moja. Kwa mfano, video inaeza kuwa bora zaidi kuliko maandishi pale inapo jaribu kueleza jinsi kitu kinavyo fanyika au kueleza mradi fulani wakazi au elimu. Hata hivyo, napenda kueka muda na mipaka. Video zinaeza kuwa chungu kwa muda wakazi au masaa ya kupumzika ikiwa haijapangwa. Kwa hiyo, napanga kutumia video kwa mawasiliana muhimu wakati wa burudani au wakati wakujifunza lakini siyo kuingia kwenye mitandao kwa muda mbrefu bila mpangilio. Hii husaidia kudumisha uwajibikaji. Afya ya akili na muda wakufanya shuguli nyingine muhimu. Kwa kifupi, napendelea kutumia video kwa masiliano kwa sababu ninjia kibinafsi, yenye hisia na inarahisisha kuelewa ujumbe kwa usahihi. Inaboresha mwingiliano wakijami, inakuza uhusiano, na ni dhana yenye nguvu katika kushiriki habari, hisia na uzoefu. Video ni zaidi ya mawasiliano ya maneno tu. Nijia ya kuona na kuhisi kila jambo linaloletwa kwenye mazungumzo.

Timu ambayo naipenda na naifuata sana ni timu ya mpira wa miguu ambayo ni Manchester United. Siipendi tu kwa sababu ya ushindi au majina makubwa. Bali kwa sababu imekua sehemu ya safari yangu ya kufuatilia mpira, hisia zangu na hata mafunzo ya maisha kwa ujumla. Nilianza kuipenda Manchester United ni kiwa bado mdogo. Kipindi abacho mpira ulikuwa zaidi ya matokeo. Ulikuwa ni Burudani, Hadithu na kitu cha kuunganisha watu. United ilikuwa ikipewa heshima kwa namna ilivyo cheza. Sio tu kushinda. Kulikuwa na ile roho ya kupambana hadi dakika za mwisho. Hata ikiwa nyuma kwa goli moja au mawili. Ulikuwa unamatumaini. Ulikuwa unaamini, bado tunaweza. Hiyo tabia imenifanya nione timu hii kama kielewezo chaku kuto kukata tama. Kitu kingine kilicho nivutia sana ni historia ya timu. Manchester United si timu ya leo au jana. Inamizizi, inamaumivu, inafuraha, inakuporomoka na kusimama tena. Nilipo kuwa nafuatilia timu, nilijifunza kuwa sikila musimu lazima uwe wa ushindi. Lakini kilicho muhimu zaidi ni kuendelea kupambana. Kwa upande wa wachezaji, Manchester United imenipa wahusika wakuiga. Wachezaji walio cheza kwa moyo, walio pigania jezi, na walio kuwatayari kubeba presha. Kulikuwa na wina ya wachezaji, ambao ukiwaona uwanjani, unajua wanawakilisha zaidi ya waao wenyewe, wanawakilisha historia, mashabiki, na heshima ya klabu. Hilo lili nifanya nijifunze kudhamini, kujituma, hata pale mambo haya endi vizuri. Lakini ni seme ukweli pia. Kuipenda Manchester United si rahisi siku hizi. Kumekua na misimu ya maumivu ya kukatishwa tamaa, ya kujiuliza. Je, tunarudi lini kwenye ubora wetu. Kuna nyakati unachekwa, kuna nyakati unajitetea, kuna nyakati unakaa kimya tu. Lakini hapo nipo upendo wa ukweli wa timu unaonekana. Sira hisi kushabikia timu inaposhinda. Changamoto ni kubaki pale napopitia kipindi kigumu. Mimi nimebaki. Kinachonifanya niendelea kuipenda ni ile imani ya mashabiki. Mashabiki wa United wapo kila mahali. Ushindi au kipigo, bado utasikia sauti zao. Kuna hisia ya jamii kama familia kubwa. Mnapo ongea na shabiki mwingine wa United, muna elawana hata bila maneno mengi. Muna maumivu yanayofanana, matumaini yanayofanana, na ndoto ya siku timu itarudi kileleni tena.

Kama mtu anayependa mazingira napunguza matumizi ya plastiki kwa njia mbali mbali, zinazoweza kuleta tofauti kubwa kwa muda mrefu. Kwanza kabisa, napendelea kubeba mifuko ya kudumu kila ninapokuwa dukani. Baada ya kuchukua badala ya kuchukua ile plastiki ya kutumia mara moja, hii ni hatua ndogo. Lakini kama kila mtu angefanya hivyo, ongezeko la plastiki linalotupwa kila siku lingepungua sana. Pia napendelea kutumia chupa za maji za kudumu baada ya zile za plastiki zinazotumika mara moja tu kisha kuzisafisha na kuzitumia tena na tena. Pia napendelea kuepuka bidhaa zenye ufungaji wa plastiki usio na haja. Kwa mfano, kununua matunda na mboga bila plastiki au kutumia vikapu vya mesh au vyakula vilivyofungua kwenye mifuko ya karatasi badala ya plastiki. Hii inasaidia kupunguza takataka za plastiki zinazoweza kuharibu mazingira hasaa mito na bahari. Vile vile napenda kurecycle plastiki ninapoweza. Badala ya kutupa napanga plastiki kama chupa mifuko kwa sehemu maalumu. Ili itumike tena badala ya kuharibu mazingira. Zaidi ya hatua hizi pia napenda kuelimisha watu kuhusu madhara ya plastiki. Hii inaweza kuwa kwa kushirikiana na marafiki familia au hata kupitia mitandao ya kijamii, kueleza jinsi plastiki inavyoadhiri mazingila, wanyama, na afya ya binadamu. Mara nyingi, hatua ndogo za elimu huongeza kuelewan kuelewa wa watu na kuhamasisha tabia za kutumia plastiki kwa uwajibikaji zaidi. Kila hatua. Kila hatua hii ni sehemu ya mtindo wa maisha. Kwa mfano, napanga kwa makini ununuzi wangu. Kutumia bidhaa zinazoweza kutumika tena. Kuepuka plastiki isio na maana. Hii si tu inasaidia mazingira. Bali pia, inajenga tabia nzuri za kila siku. Zinazohimiza uwajibikaji kwa kibinafsi na kijamii. Kupunguza plastiki ni mchanganyiko wa kuchagua bidhaa kwa busara, kutumia zana za kudumu, na kuelimisha wengine. Hatua hizi ndogo, zinajumulisha tabia ya kila siku. Zinaweza kuleta tofauti kubwa, zikisaidia kulinda mazingira, wanyama, na hata maisha ya watu wenyewe.

Napendelea kufanya kazi katika mazingira tulivu. Kwenye utulivu na hakuna kelele nyingi zinazochanganya akili. Nafikiri kila mtu anajua hisia ile ya kushindwa kuzingatia kazi yako unapokuwa kwenye kelele au vurugisho la watu wengi. Kwa hivyo, mazingira ya kimya yananiwezesha kuzingatia kila kipengele cha kazi kupanga mawazo na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Kwa mfano, ukiwa kwenye chumba tulivu na mwanga mzuri wa hasili unangia, unaweza kufanya kazi kwa ufanisi. Akili inakua makini zaidi na hata ubunifu huibuka bila vizuizi. Zaidi ya utulivu, napenda pia mazingira ambayo ya na mwanga wa kutosha. Sio giza sana au mwanga mkali kwa bandia unawachosha macho. Mwanga mzuri unachangia si tu kuzingatia kazi vizuri, bali pia kuongeza hisia, za furaha na kurahisisha akili kufanya maamuzi. Hali ya hewa pia ni muhimu, sipendi joto kali au unyevunyevu mwingi, kwani hubadilisha mkazo wa mwili na akili. Hali ya baridi kidogo au hewa safi inasaidia kuendelea kufanya kazi bila kuchoka haraka. Pia, napendelea kuwa na nafasi ya kupanga vitu vyangu mwenyewe. Kuwa na eneo la mezani ya ambapo, kila kitu kiko mahali pake. Kunapunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe na urahisi wa kufanya kufanya kila kazi kwa mpangilio mzuri. Hii pia huongeza nidhamu ya kufanya kazi kwa sababu kila kitu kiko tayari. Hakuna upotevu wa muda, kutafuta vifaa au nyaraka muhimu. Zaidi ya hayo napenda mazingira yenye urahisi wakupata rasilimali muhimu kwa mfano kuwa karibu na kitabu, kompyuta au vifaa vingine vya kazi kuna rahisisha kazi bila kusumbuliwa. Hii huongeza ufanisi na kurahisisha kazi, kurahisisha kufanya kazi kwa ubunifu zaidi. Hasaa kama kazi ni changamoto au inahitaji kutatua matatizo mangumu. Kwa kifupi, napendelea kufanya kazi katika mazingira tulivu, yenye mwanga wa kutosha, hewa safi, nafasi ya kupanga vitu vyangu na rasilimali muhimu karibu. Mazingira haya, husaidia akili kufanya kazi kwa ufanisi, uongeza ubunifu, hupunguza msongo wa mawazo, na hufanya kila siku ya kazi kuwa yenye tija na furaha.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kwanjia ambayo inasaidia akili na mwili kupumzika na kurejisha nguvu. Badala ya kuendelea kushugulika na kazi moja kwa moja. Kwa mfano, mara nyingi nitainuka kutuka kwenye kiti changu na kufanya mazoezi madogo madogo. Kama kutembea kidogo ndani ya ofisi, au hata nje kidogo kupumua hewa safi, au hata kufanya stretching ili misuli isichoke. Hatuwa ndogo hizi, husaidia kutoweka msongo wa kazi na kurudisha umakini kwa akili. Jambo ambalo linafanya kazi inayoendelea badala ya mapumziko kuwa yenye tija zaidi. Zaidi ya hapo, napenda kutumia muda wa mapumziko kuondoa wa akili kutoka kwenye kazi nzito kwa kufanya shuguli za burudani fupi. Hii inaweza kuwa kusoma kitu cha kupendeza, labda makala, kitabu kidogo, au hata habari ambazo hutuwa mtazamo tofauti kutoka kwenye kazi. Wakati mwingine, napenda kusikiliza mziki wa utulivu au wakupendeza tu kwa sababu sauti nzuri inaweza kupunguza mawazo na kuboresha hisia. Jambo ambalo linasaidia kuendelea na kazi kwa furaha na udhabiti. Muda wa mapumziko pia ni fursa nzuri ya kuungana na wenzangu wa kazi, kwa mazungumzo yasiyo rasmi. Hii inakuwa mahusiano mazuri ya kijamii, huondoa kelele za msongo wa kazi na huongeza motisha. Unaona mazungumzo madogo kucheka pamoja au kubadilishana mawazo ya kawaida yanaunda hali ya urafiki na kuifanya ofizi kuwa mahali panapofa zaidi kufanya kazi. Vile vile napenda kutumie mapumziko kwa njia ya utulivu kama kutafakari kidogo au kutengeneza mpango wa hatua inayofata kazini. Hii inasaidia akili kupanga kipaumbele kuangalia ni wapi nimefikisha kazi na kuanda mkakati wa kufanya kazi inayofata bila kuchanganyikiwa. Ni kama kutoa muda kwa akili na mwili kurudisha nguvu na kupanga upya muelekeo wa siku.

Mie, napenda kuhifadhi data zangu kwa mchanganyiko, wa njia kadhaa ili kuhakikisha usalama, upatikanaji na utulivu wa akili. Kwanza, ninahifadhi data muhimu sana kama nyaraka binafsi, kazi nilizofanya kwa muda mrefu, picha za maana au taarifa za kifedha kwenye kifaa changu binafsi, hasa kwenye kompyuta au simu, lakini kwa mpangilio mzuri tu. Siweki kila kitu hovyo, napenda kuwa na folder zilizoeleweka majina sahihi ya faili, na mpangilio unaonirahisishia kupata nachotafuta bila kupoteza muda. Lakini kwa kuwa najua vifaa vinaweza kuharibika, kuibiwa, au kupotea, siishii hapo tu. Ninatumia pia hifadhi ya mtandaoni, yaani cloud storage, kama sehemu ya pili ya usalama. Hii inanipa huwakikisho kwamba, hata kama kifaa changu kitapata tatizo, data yangu bado ipo mahali salama na ninaweza kuipata kutoka kifaa kingine. Napendelea huduma zinazoaminika zenye usimbaji, yani encryption, na zenye uthibitisho wa hatua mbili, yani two-factor authentication, kwa sababu usalama ni jambo la msingi sana kwangu. Zaidi ya hilo, nina tabia ya kuhifadhi nakala mara kwa mara. Hii inaweza kuwa kwenye kifaa cha nje kama vile hard drive au flash disk. Hasa kwenye kwa data nyeti au kubwazo ambazo, sitaki kabisa zipotee. Kifaa hiki cha ziada hukaa mahali salama. Hukaa mahali salama ni kama bima ya mwisho. Najua watu wengi hupuuza hatua hii. Lakini ukweli ni kwamba kuhifadhi nakala ya nje imeokoa data ya watu wengi pale mambo yanapoenda kombo. Pia ninazingatia nidhamu ya data. Sifungui faili zangu kila mahali. Situmii mitandao ya uma bila tahadhari. Na sipendi kuhifadhi taarifa nyeti kwenye vifaa ya watu wengine. Nikiwa na faili muhimu, napendelea kuziweka kwenye mfumo ulio na neno siri imara. Na mara nyingine hata kuzipa ulinzi wa ziada. Kama kuficha faili yenyewe, hii inanipa amani ya moyo kwamba hata kama mtu atapata kifaa changu. Si rahisi kufikia kilichomo.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na kusema ukweli ni moja ya mambo ambayo huniacha na hisia ya kuridhika sana moyoni. Kazi ya kujitolea inanigusa kwa sababu hunikumbusha kuwa dhamani ya mtu, haipimwi tu kwa pesa au vieo. Bali pia kwa mchango, anaotoa kwa wengine na kwa jamii kwa ujumla. Mara ya kwanza nilipojitolea, nilifanya hivyo bila matarajio makubwa. Nilikuwa na muda kidogo wa ziada na nikaona nibora ni utumia kusaidia kuliko ukae bure. Nirijihusisha na shughuli za kusaidia watu moja kwa moja kama kupanga vitu, kusaidia kufundisha na pia kushiriki katika shughuli za kijamii. Kilicho nishangaza ni kwamba nilidhani natoa msaada, lakini ukweli ni kwamba nilipokea mengi zaidi, maarifa, uzoefu na mtazamo mpya wa maisha. Kujitolea kulinifundisha unyenyekevu. Unapokutana na watu wenye changamoto tofauti wengine wakiwa na rasilimali chache sana. Lakini bado wanatasabasamu. Unaanza kufikiria upya malalamiko madogo uliokuwa nayo. Iiijifunza kusikiliza zaidi. Kuelewa badala ya kuhumbu. Kuelewa kabla ya kuhukumu. Na kuthamini mambo madogo ambayo mara nyingi tunachukulia kawaida kama afya, muda na hata uwepo wa watu wanao kunjali. Pia, kazi ya kujitolea inilisaidia kukua kama mtu. Nilijifunza kufanya kazi na watu wa tabia, umri na mitazamo tofauti tofauti. Sikila mtu anafikiria kama mimi. Sikila hali ni rahisi. Kuna nyakati nilijikuta nimechoka na mambo hayaendi kama ilivyo pangwa. Lakini hapo ndipo uvumilivu na kujituma vinapojengwa. Nilijifunza kuwa msaada wakweli si lazima uwe mkubwa. Hata kitendo kidogo tu kinaweza kubadilisha siku ya mtu. Zaidi ya yote kujitolea kulinipa hisi ya kusudi. Kuna furaha fulani ya ndani unapojua kua umechangia tabasamu la mtu. Umeleta nafuu kidogo au umeacha alama chanya hata kama ni ndogo. Hisia hiyo haiwezi kununuliwa. Inakufanya ujisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko wewe mwenyewe. Hadi leo ninaona kazi ya kujitolea kama sehemu muhimu ya maisha. Silazima iwe kila siku au iwe kitu kikubwa. Lakini hata kujitolea kwa muda, ujuzi au kusikiliza mtu kwa makini ni aina ya huduma.